Ungependa kutembelea mji gani duniani. Ungependa kutembelea mji gani duniani. Kila mtu ana ndoto ya kutembelea mji fulani duniani. Mji unawavutia kwa historia yake, utamake, vazaki yake, au mandeleo yake. Kwa bandewangu, ungependa sana kutembelea mji wa Paris nchini ufaransa. Mji huu umekua maarufu duniani kwa uzuri wake, historia ndefu na mvuto wake wa kipikee Kwanza kabisa, Paris inavutia kwa sababu ya historia yake ya kitajiri Kuna majengo mengi ya kistoria kama mnala wa Eiffel, kanisa la Notre Dame na makumbushwa ya Lovle Ninapofirilia kutembea mitani mwa paris na jiona nikijifunza historia ya karni nyingi Nikiangalia sana za zamani na kuelewa na mna watu wa zamani walivoishi sababu nyingine inofanya nitake kutembelea paris ni utamaduni na sanaa Paris inajulikana kama mgi wa sanaa ya mavazi na muziki Ningependa kutembelea maunyesho ya sanaa kusikiliza muziki wabarabarani na kuona namna watu wanavoelezea hisia na mawazo yao itia kubunifu Hii ingeniwezesha kupanua mawazo yangu na kupata mskumo mpya Pia Paris inavotia kwa mazingira na mpangilio wa mji barabara zake zimepangwa vizuri Kuna bustani nyingi na watu hupenda kutembea kwa miguu au kwa kutumia baikeli Ngependa kutembea kando ya mto sein, mekifurai ya manzali ya jioni na mwanga wa mbi Hii inanipa taswira ya utulivu na furaha Zaidi ya hapo ngependa kutembelea paris kwa sababu ya lugha na mawasiliano Ingawa kifaransa ni luga kuu ni fulsa nzuri ya kufunza na neno mata na kuwasiliana na watu watamadumi tofauti kukutana na watu kutoka simbali mbali za dunia kungeongeza uelewa wangu wa maisha na dunia kwa ujumla Hata hivo, ndoto ya kutembelea paris sio tu kuhusu kuiga picha au kutembelea maeneo marufu ni kuhusu kujifunza, kujiendeleza na kujitambua usafiri kunafunguwa macho, kunatufundisha humilivu na kuna upa tazamo mpano wa dunia Ngependa kutumia safari hiyo kama fursa kujifunza ambo mapya na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu Kwa ujumla mji ni ambao ngependa kutembelea duniani ni Paris Kwa sababu ya historia yake sanaa utamaduni na uzuri wake niji unaonyesha mchanganyiko wa zamani na wakisasa na unavutia watu kutoka kila kona ya.

Una kumbu kumbu gani za shule? Maisha ya shule ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila mtu. Ni mahali ambapo hatu kujifunza masomo ya darasani tu. Bali tulijifunza nidhamu, urafiki, ushilikiano na maadili ya maisha. Nikita akali safari yangu ya shule nina kumbukumbu nyingi nzuri ambazo hadileo hunifanya nitabasamu nina pozikumbuka Kwanza kabisa kumbukumbu nzuri nina zozikumbuka sana ni urafiki nilioujienga shuleni shule ilinipa marafiki wakweli ambao tulishirikiana masomo michezo na ata changamoto Tulicheka pamoja, tulisaidiana kufanya kazi za dasani na wakati mwingine tulikumbana na adhabu pamoja Urafikiu huu ulifanya maisha ya shule yawe ina ladha ya kipekee Kumbu kumbu nyingine nzuri ni walimu waliotujali na kututia moyo Kulikuwa na mwalimu ambao walikuwa wakari lakini walifanya hivyo kwa niya njema ya kutufundisha nidhamu na uwajibikaji Pia kulikuwa na walimu waliokuwa wakitupa moyo wakituaminisha na kutufaidia pale tulipokuwa tunapitia wakati mgumu katika masomo maneno yao ya kututia moyo yalibaki, moyo ni mwangu, hadileo Pia nakumbuka sana vipindi vya michezo na burudani michezo ya mpira kukimbia kuruka kamba na michezo mingine ilitupa furaha kubwa Izi zilikuwa nyakati za kupumzika baada ya masomo na zilitunganisha kama wanafunzi Imichezo ili nifundisha ushirikiano, ushindani wake na umuhimu wa afya ya mwili. Kumbumbu nzuli nyingine ni siku za matokeo maalum shuleni. Kama vile siku za usafi, maonesho ya vipaji, sherehe za shule kama maafari au safari mbalimbari sa kielimu. Siku hizi zilivunja utaratibu wa kawaida masomo na kutupa na fasi ya kuonesha vipajivetu kujifunza kwa vitendo na kufuraia maisha ya shule kwa njia tofauti. Na zaidi ya hayo na kumbuka changamoto nizopitia na jinsi zilivonijenga Kulikuwa na mtihani migumu, kulikuwa na mashindano na wakati mwingine kushindwa nilishindwa Lakini kupitia changamoto hizo nilijifunza kuwa mvumilivu, kujituma na kuamini uwezo wangu Hii ni kumbukumbu ambayo, si za furaha tu, bali pia ni mafunzo muhimu ya maisha Kwa ujumla, kumbukumbu zangu, nzuri za shule zinajumwisha urafiki, walimu, michezo, matukio marum na mafunzo ya maisha shule ya haikuwa tu mahali pakusoma vitabu bali ilikuwa sehemu ya kujijenga kama mtu kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kwamba kumbukumbu za shule ni ya hazina ya maisha zina tujenga, zina tukumbucha tulikotoka na zina tupa nguvu ya kuendelea mbele hAdileo ninapokumbuka siku zangu za shule na jisikia mwenye shukrani kwa mafunzo, watu na uzoefu, ulio, unda, maisha.

Uzoefu gani wakushangaza umewai kupata? Katika maisha, kila mtu upitia matukio mengi. Baadhi ya matukio huwa ya kawaida lakini mengine huwa ya kipeke. Kiasi kwamba yanabaki akilini kwa muda mrefu. Leo ningependa kushiriki uzoefu mmoja wakushangaza. Uzoefu huo ulinifundisha mengi kuhusu maisha, watu na hata mimi mwenyewe Uzoefu huu ulitokea siku moja ambayo sikuwahi kupanga kuwa ya tofauti Ilikuwa ni siku ya kawaida, nikiwa na ratiba yangu ya kawaida ya kazi na shughuli za kila siku ghafla kulitokea tatizo la umeme lililodumu kwa muda mrefu kuliko kawaida Mwanzoni nilichukulia kama jambo dogo Nikidhani umeme ungerudi haraka Lakini muda ulivyozidi kwenda ndipo nilipoanza kutambua kuwa hali ilikuwa tofauti Kitu cha kwanza kilichonishangaza ni namna ya maisha yanavyobadilika haraka bila teknolojia simu yangu haikuwa inacharge internet haikupatikana na vifaa vingi vilisimama kufanya kazi Nilihisi kama nimerudi, nyuma, kidogo, katika muda Hii ilifanya nitafakari sana namna ambayo tumekua tukitegemea sana teknolojia maisha yetu ya kila siku Kadri muda ulivyopita Jambo la kushangaza zaidi nililianza kutokea watu wa jirani walianza kutoka nje na kuzungumza Badala ya kila mtu kukaa ndani akitazama simu au tv tulianza kukaa pamoja kusalimiana na kushirikiana mawazo yetu wengine walileta viti nje, wengine walikuwa wakicheza na watoto na wengine pia walikuwa wakisimulia hadithi za zamani Nilishangaa kuona jinsi mawasiliano ya ana kwa ana Yalivyokuwa na nguvu tulicheka tulishauriana na hata tulisaidiana pale palipoitajika Kulikuwa na hali ya umoja na mshikamano ambayo sikuwa nimeiona kwa muda mrefu yaonekana kwamba tukio hilo, la kawaida lilikuwa limefungua mlango wa mahusiano ya kweli kati ya watu. Uzoefu huu uli nishangaza pia kwa sababu uli nifundisha kutasmini vitu vidogo, mwanga wa mshumaa, mazungumzo ya kilafiki na kicheko cha pamoja. Vili onekana kuwa na samani kubwa kuliko nilivowai kufikiria. Fulaha haipatikani tu kwenye vifaa au teknologia ya bali Pia kwenye uhusiano na watu wa karibu.

Umewahi kusafili wapi mahali pazuli. Kusafili ni mojawapo ya mambo mazuli sana katika maisha ya binadamu. Safali hutupa nafasi ya kuona mazingila mapya, kukutana na watu tofauti, kujifunza tamaduni mbali mbali na kupumzisha akili zetu. Leo ningependa kushiliki kuhusu mahali pazuri nilipowahi kusafiri. Safari ambayo ilinipa kumbukumbu nzuri na mafunzo muhimu ya maisha. Safari hii ilikuwa kwenda mahali palipodia mzuri wa asili. Nilipofika, nilivutiwa sana na mazingira yake kulikuwa na mandhari ya kuvutia. Hewa safi na utulivu wa hali ya juu. Milima ilionekana kwa umbali, miti ilikuwa ya kijani kibichi na ndege walikuwa wakiimba nyimbo zao za asili. Kwa kweli ilikuwa ni sehemu ambayo naweza kupumzika na kusahau mawazo yangu yote ya kila siku Kitu cha kwanza kilichonivutia ni hali ya hewa ya pale. Haikuwa joto kali wala baridi kali bali ilikuwa ya wastani na yenye kuburudisha. Hali hii ilinifanya nijihisi, nipo, karibu, sana na maumbile Kile, kila asubuhi nilipoamka, nilipata furaha ya kusikia sauti za ndege na kuhisi upepo mwanana ukinipuliza Zaidi ya mandhari. Kilichonifanya, kilichofanya safari hii kuwa ya kipekee ni watu wa eneo lile. Walikuwa wakarimu, wapole na wenye upendo. Walinipokea kwa tabasamu na kunionesha maeneo muhimu ya kutembelea. Kupitia wao nilijifunza mengi kuhusu tamaduni zao vyakula vyao na maiga yao ya kila siku Ilikuwa ni furaha kuona jinsi watu wanavyoishi kwa amani na kushirikiana katika safari hiyo nilipata nafasi ya kuonja vyakula vya asili. Ladha yake ilikuwa tofauti sana na ile niliyokuwa nimeizoea Lakini ilikuwa tamu na ya kuvutia Kila mulo ulikuwa na hadisi yake na nilijifunza kuwa chakula pia ni sehemu muhimu ya utamaduni wa jamii mahali hapo palikuwa na vivutio vya kitarii kama vile mito, maporomoko ya maji na maeneo ya kihistoria nilipata nafasi ya kutembea, kupiga picha na kufurahia kila sehemu kwa uburivu Nilihisi kama nilikuwa nikijifunza historia na uzuri wa sehemu hiyo kwa wakati mmoja. Hata hivyo, safari hii ilinifundisha jambo muhimu sana. Kusafiri hupanua mawazo yetu na kufundisha kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kutasmini tofauti za watu na kushukuru kwa kile ulichonacho nyumbani kwako. Pia ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Niliporudi nyumbani, nilirudi nikiwa na kumbukumbu nzuri, nilikuwa na picha, hadisi na uzoefu ambao nitaendelea kuusimulia kwa muda mpya.

Hali ya hewa ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Inasili jinsi tunavyoishi, tunavyofanya kazi, tunavyo safiri, na hata jinsi tunavojisikia kihisia. Kila mtu ana hali ya hewa anayo ipenda zaidi. Kulingana na mazingira aliyokulia na. Leo ningependa kuzungumzia hali ya hewa ninayoipenda zaidi na sababu zinazo nifanya niipende zaidi. Mimi binafsi napenda sana hali ya hewa ya wastani ambayo Si ya joto kali na wala si ya baridi kali. Hali hii hunifanya nijisikie vizuri huru na mwenye nguvu ya kufanya kazi zangu za kila siku. Katika hali hii ya hewa mwili hauchoki haraka na akili huwa na utulivu zaidi Kitu cha kwanza ninachokifanya, kinachonifanya nipende hali hii ya hewa ni urahisi wakuishi nai Unaweza kuvaa nguo za kawaida bila shida Si lazima uvae nguo nzito sana za baridi wala nguo nyepesi kupitia kiasi za joto Hii inanifanya nijisikie huru na kujiamini ninapokua nje au hata au hata ndani ya nyumba. Pia napenda hali ya hewa ya wastani kwa sababu inasaidia sana katika kufanya kazi kwa ufanisi. Katika joto kali mtu ujihisi mchovu na mwili kukosa nguvu. Katika baridi kali mwili hukaza na wakati mwingine hufanya kazi kwa ugumu lakini katika hali ya wastani, akili huwa makini mawazo huwa wazi na mtu anaweza kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka Hali hii ya hewa pia hunipa nafasi ya kufurahia mazingira ya asili miti huonekana ya kijiani, maua huchanua vizuri na upepo mwanana hupuliza kwa utulivu. Ni wakati mzuri wa kutembea nje, kufanya mazoezi mepesi au kukaa nje na marafiki tukizungumza. Pia ni wakati mzuri wa kusafiri na kutembea maeneo mbali mbali. Na zaidi hayo, hali ya hewa ya wastani, inasari mzuri kwa afya ya mwili na akili. Haileti msongo mkubwa wa mawazo na wala haisababishwi magonjwa yanayotokana na joto kali au baridi kali mtu hujisikia mwenye furaha, mtulivu na mwenye matumaini zaidi. Hata hivyo, sipingi kuwa hali nyingine za hewa pia zina uzuri wake. Kwa mfano, mvua huleta baraka kwa mkulima na husaidia mimea kukua. Najua pia husaidia katika kukausha nguo na kutoa mwanga muhimu katika maisha. Na baridi pia ina wakati wake wakupumzika na kukaa ndani Lakini kati ya zote, hali ya hewa ya wastani ndiyo ninayoipenda kwa sababu inanipa usawa mzuri katika.

Siasa ni mada muhimu sana katika jamii yoyote inahusiana na uongozi maamuzi ya kitaifa sheria na namna nchi inavyoendeshwa. Karibu kila jambo katika maisha ya kila siku linaguswa na siasa kwa njia moja au nyingine swali la kujiuliza ni je, napenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa upande wangu napenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa njia ya utulivu heshima na kwa njia ya kujifunza si kwa kubishana au kugombana ninaamini siasa ninapaswa kuwa chombo cha kujenga uelewa na si cha kugawanya watu Kwanza kabisa napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu inasaidia kuongeza uelewa wa raia. Kupitia mazungumzo ya kisiasa tunaweza kuelewa haki na wajibu wetu kama wananchi namna serikali inavyofanya kazi na kwa nini baadhi ya maamuzi hufanyika maarifa haya hutusaidia kuwa raia wenye ufahamu na uwajibikaji Pili kuzungumza kuhusu siasa hunisaidia kusikiliza mitazamo tofauti. Kila mtu ana maoni yake kulingana na uzoefu na mazingira yake Ninapozungumza na wengine najifunza kuwa Si kila kitu au kila mtu anafikiri kama mimi Hii hunifundisha kuvumiliana kuheshimu tofauti na kufikiria kwa upana hata hivyo ninaamini kuwa siasa ni mada inayohitaji busara kubwa wakati mwingine mazungumzo wa kisiasa yanaweza kugeuka kuwa mabishano makali au hata uhasama hasa pale watu wanaposhilikisha misimamo yao bila kusikiliza ya wengine Ndio maana sipendi kuzungumza siasa kwa hasira kejeli au lugha yoyote ile ya kuwaumiza watu. Napenda kuzungumza kuhusu maswala ya jumla ya kijamii yanayohusiana na siasa kama vile elimu afya ajira na maendeleo ya jamii mada hizi zinagusa maisha ya kila mtu na zinaweza kujadiliwa kwa njia ya kujenga bila kuleta mgawanyiko na pia napenda kuzungumza siasa katika mazingira ya kujifunza kama vile darasani kwenye mijadala mbalimbali ya kielimu au mazungumzo ya heshima katika mazingira hayo lengo lengo huwa ni kubadilishana mawazo na kupata maarifa si kushindana au kuonyesha nani yuko sahihi zaidi zaidi ya hayo kuzungumza kuhusu siasa hunikumbusha umuhimu wa amani umoja bila amani hata siasa nzuri haiwezi kuleta maendeleo hivo ninaamini mazungumzo ya kisiasa yanapaswa kuimarisha mshikamano na si kuchochea migogoro.

Sanaa ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu. Inatufundisha kututia moyo na kutupa nafasi ya kuelezea hisia zetu kwa njia ya kipekee. Kwa hiyo, inaonyesha sanaa ni fursa nzuli ya kuona kazi za wasanii, kuonyesha vipaji na kulimiza ubunifu. Leo ningependa kushiliki wangu kuhusu kwenye na onyesho ya sana nilienda na kile nilicho jifunza. Mimi binafsi nilipata nafasi ya kwenda kwenye na onyesho ya sanaa b mara kaza. Na kila mara ilikuwa ni uzoefu wa kipekee. Mara ya kwanza nilipoudhulia nilivutiwa sana na mazingira na mandhali ya maonyesho. Hali ya tukio ilikuwa ya furaha na shauku na kila kila kona ya kumbi ilionekana ilimijia nki mwanga za furaha kitu cha kwanza kilicho shangaza ni tofauti ya kazi za sana zilizokuwa, zinaundwa na wasanii ulikuwa na picha, michoro, sanamu na watu mbalimbali walio chora michoro mbalimbali ya rangi tofauti na hata hiyo michoro ya kidijitari Kila kazi ilikuwa na ujumbe wake na kwa kuwa kila msanii alikuwa na mtindo tofauti ilinifanya, nijikite, zaidi, katika, kuona, tofauti na ubunifu zaidi Zaidi ya hayo maonesho haya ya sanaa Yalinifundisha kuhusu kitu muhimu na umuhimu wa sanaa katika jamii sana sio tu kitu chakupendeza macho, cha kupendezesha macho ni njia ya kuelezea hisia, kutetea haki au kuelezea historia Nilipokua nikitazama kazi za wasanii nilijifunza jinsi wanavyoweza kutumia rangi, umbo na sauti kuwasilisha ujumbe muhimu kwa watu wote Pia maonesho ya sanaa yalinifanya nijisikie sehemu ya jamii ya wasanii watu walikuwa wakijadiliana kubadilishana mawazo na kushirikiana juu ya kazi za sanaa Hii ilinifundisha dhamani ya kushirikiana, kujifunza, kutoka kwa wengine na kutasimini kazi za kila mmoja Pia ilinifundisha kujieleza kwa ujasiri na kushirikiana na wengine bila ya kuwa na hofu Kumbukumbu nyingine nzuri ni hisia ya furaha na msukumo Nilioipata pale, kuona kazi za kipekee, kunanitia shauku ya kujaribu kufanya kitu kipya, kuchora, kuandika, au hata kuanzisha mradi wa ubunifu. Maonesha ya sanaa, sio tu kuonesha kazi, bali pia ni kuamazisha wengine kuchunguza vipaji vyao. Zaidi ya hayo nilifurahia mazungumzo na wasanii pale Walianza kueleza maana ya kazi zao changamoto wa kazi walizo kutana nazo na kile kilicho wachochea zaidi kuunda kazi hizo Nilijifunza kuwa sana ni matokeo ya uvumilivu, ubunifu na jitiada Si tu kipaji cha Kwa ujumla maonesho ya sanaa yalinifundisha mambo muhimu kama kutambua na kutasmini vipaji vya wengine kuona dhamani ya sanaa katika jamii kupata msukumo wa kuanzisha mambo mapya na kuongeza uelewa na heshimu na heshima katika kazi za ubunifu.

Kampuni gani ya teknolojia unayoiamini? Katika zama hizi za kisasa, teknolojia imekua sehemu ya maisha ya kila siku. Tunategemea kampuni mbalimbali za kiteknolojia kwa ajili ya mawasiliano, kazi, burudani na maendeleo ya kila mtu. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia ni kampuni gani tunaweza kuamini Kwa upande wangu kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Google. Kwa kwanza kabisa ninaamini Google kwa sababu inatoa mh huduma ambazo ni muhimu sana kwa kila mtu kutoka kwenye injini ya utafutaji, Gmail, Google Maps, adi YouTube na Google Drive Kampuni hii inasaidia mamilioni ya watu duniani kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana. Huduma hizi zinafanya maisha kuwa rahisi na yenye ufanisi. Sababu nyingine ninayoiamini Google ni kwamba inajari, ubunifu na maendeleo Google haish a Haishiriki kwenye teknolojia za zamani Badala yake kila wakati inajaribu kuboresha bidhaa zake kutengeneza teknolojia mpya na kusaidia watu kupata ufahamu kwa haraka na kwa urahisi, hii inafanya kampuni hii ya Google kuwa ya kuaminika na yenye mchango mkubwa sana kwa jamii Zaidi ya hayo, Google inaonesha umakini na usalama na faragha Ingawa kuna changamoto katika dunia ya mtandao Kampuni hii imejaribu kuanzisha sa sela na njia za kulinda taarifa za watumiaji wake. Hii inachangia kuaminiwa na watu wengi duniani ninaamini pia Google kwa sababu inasaidia elimu na ufahamu kwa wote kutoka kwenye Google, scholarship, YouTube na huduma nyingine za mitandao watu wanaweza kujifunza kila kitu kutoka sayansi, historia, teknolojia, hadi kwenye upande wa sanaa. Hii imeonesha kuwa, Google inazama inazamili ya kusaidia watu kupata, maarifa na kuendeleza maisha yao. Hata hivo, ninaelewa kuwa, hakuna kampuni isiyo na changamoto. Google pia inakabiliana na maswali maswala ya ushindani, faragha na upatikanaji wa teknolojia kwa kila mtu. Lakini kwa upande wangu ni kampuni ambayo Nimejifunza kuitegemea kwa sababu inani inafanya jitihada za kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima kwa ujum.

Usafili ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Bila usafili haiwezekani kufika, shuleni, kazini, sokoni, au sehemu nyinginezo muhimu. Kila mtu ana njia yake usafili anayoitumia, kulingana na mazingira, bajeti yake na mahitaji yake. Njia ya usafili ninayoitumia kila siku ina faida na changamoto zake. Kwa upande wangu, mimi hutumia njia ya usafiri ya basi, pikipiki na bajaji Hii ni njia, hizo ni njia za halaka, laisi na inayo zinazonifaa kutokana na umbali nao paswa kufiki Kila asubuhi, ninapokuwa tayari kuanza shughuli zangu na ingia kwenye usafili, uwe ni wabajaji, wapikipiki au wa gari na kuanza siku yangu kwa furaha nikijiandaa kwa kazi au masomo yangu. Kitu cha kwanza ninacho kinachonifaa ni kuhusu njia ya usafili ni Ninatafta njia ambayo ni laisi ni laisi na ninayoipenda Basi au bajaji huleta urahisi wakufika shuleni au kazini bila kuchelewa sana Kwa wale wanaotumia baskeli uinua afya pia na kwa mwili unafanya mazoezi huku, ukienda, kazini au shuleni njia hii inasaidia kuokoa muda, kuondoa stresi ya kutembea umbali mrefu Zaidi ya hayo, njia hii ya usafiri inanifundisha uvumilivu na ushurikiano Kila siku nakutana na watu tofauti kujifunza, kuvumiliana, kushirikiana nafasi kushugulikia foleni au ucheleweshaji na kuelewa umuhimu na nizamu ya barabarani hili ni somo muhimu sana la maisha ambalo haliwezi kupatikana darasani pekeake hata hivo njia hizi za usafiri zina changamoto zake kuna wakati magari bajaji au pikipiki huchelewa kuna kuwa na foleni ndefu na kuna kuwa na msungamano mkubwa Lakini nimetumia uzoefu huu kujifunza kujipanga mapema na kuwa na subira na kutumia muda vyema Wakati nikiwa safarini kwa mfano mimi hujiburudisha akili yangu kwa kusikiliza mziki vidio mbalimbali za youtube au kusoma vitabu mbalimbali vya kidigitali nikimanisha vitabu vya mtandaoni yani ebooks njia hii ya usafiri pia, njia izi za usafiri pia zinasaidia.

Maisha ni safari, yenye, changamoto, mafanikio na mafunzo ya kila siku Kila moja wetu anapitia wakati mgumu, changamoto za shule, kazi au ata maamuzi ya kibinafsi Kwa hivyo, kumpa mtu ushauri mzuri ni jambo la muhimu sana Ningependa kushiliki ushauri ninaopenda kumpa mtu mwngine kwa sababu ninaamini kuwa unaweza kubadilisha maisha yake kwabnjia chanya Kwanza kabisa ushauri wangu muhimu ni kujua kusamini muda wako na wa wengine watu wengine upoteza muda wao kwa mambo ya siyo natija kushilikiana na kupanga mda vyema ni muhimu kwa mfano ikiwa mtu anandoto ya kufaulu masomo yake ni muhimu kupanga muda wa kusoma, kupumzika na kufanya mazoez Ushauri huu humfundisha mtu kuwa nafasi ya kia kitu muhimu katika maisha Kuna muda wake na kuna muda wakujifunza na kusimamia muda kwa busara sababu nyingine ya ushauri wangu ni kutasmini afya na hali ya mwili na kili Mara nyingi watu hujishugulisha sana na kazi au masomo na kusahau kuwa afya ndo msingi wa kila kitu bila afya hauwezi kufanya chuchote pumzika vya kutosha, kula vya kula bola na kufanya mazoezi na kuwa na mawazo chanya ni mambo muhimu. Ushauri huu umfundisha mtu kuwa na afya bola ata mafanikio makubwa aya na mana. Ushauri huu umfundisha mtu kuwa bila kuwa na afya bora Hata ayo mafanikio makubwa ayata kuwa na maana Zaidi ayo nge mshauri mtu kushilikiana na wengine kwa kuaskiliza maisha ni bora pali ambapo familia na watu tunaowamini nao Kila moja au anauzoefu wake na kusikiliza wengine tunaongeza maarifa na kufundisha njia ya kufanya mamuzi bora ushirikiano huu pia hufundisha uvumilivu, heshima na mshikamano na pia ningemshauri mtu kuto ogopa kushindwa kushindwa si jambo si la mwisho kushindwa si mwisho wa kila kitu mbali ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu ya mafunzo ya maisha Kila changamoto ni fursa ya kujifunza, kuboresha na kuendelea mbele Ushaoyu unamfundisha mtu kuwa mshindi, halali, ni yule, anayejifunza kutokana na makosa yake na kushuglikia changamoto zake kwa moyo wa usabiti Ushauri mwingine ni kuwa na ndoto na malengo ya maisha bila ndoto, maisha yanaweza kuwa ya kurudia rudia tu bila mwelekeo malengo hutoa mwongozo, msukumo na dira ya maisha Kwa hivyo, ningemshauri mtu kueka malengo madogo na makubwa na kuyafanyia kazi kwa hatua, ndogo, hadi mwishoni kuyafikia.

Je umewai kwenda kwenye tamasha la muziki. Muziki ni lugha ya dunia nzima. Una uwezo wakunganisha watu watamaduni, lika na maeneo tofauti. Tamasha la muziki ni Tukio maalumu na unowaleta watu kwa pamoja ili kufurahia burudani, kuimba, kucheza na kushiliki fulaha zao kwa pamoja. Leo ningependa kuzungumzia uzoefu kwa kwenda kwenye tamasha la muziki na mambo muhimu niliojifunza kutokana na ilo Tukio. Mimi binasi nimewai kuwenda kwenye tamasha la muziki na uzefu ho ulikuwa wakipekee sana. Tangu nilipofika enola tamasha ni lihsi, hali, ya fula na msisimuko. Kulikuwa na watu wengi, sauti za muziki, mwanga walangi, mba mbali na nishati ya ajabu iliojaza mazingira yote. Ilionekana kama kitu mtu alikuwa amesau changamoto za maisha na kuja kufuraia wakati huo. Kitu cha kwanza kilicho nivutia ni umoja wa watu. Ingawa watu walikuwa wanatoka sehemu tofauti. Watu walikuwa wameumganishwa na muziki. Watu walimba kwa pamoja, walicheza, na wengine pia walipiga makofi kwa furaha. Hii ilinifundisha kuwa muziki unanguvu ya kuleta amani na mshikamano miongoni mwa watu. Tamasha wa mziki ilinipa nafasi ya kuwaona wasanii ana kwa ana. Kuwaona wasani wakitumbuiza jukwani, wakitua ujumbe kupitia nyimbo zao na wakishirikiana na mashabiki wao ni jambo la kufuraisha sana. Nijifunza kuwa, kazi ya msani si laisi inaitaji mandalizi, nidhamu na kujitoa ili kuwaburudisha wapatu. Zaidi ya burudani tamasha la muziki ilikuwa darasa la maisha Nilijifunza umuhimu wa nidhamu Asa katika maeneo yenye watu wengi Kulikuwa na sheria za kufuata usalama wa kuzingatia na kuheshimiana kati ya watu Hii ili nifundisha kuwa ata katika furaha nidhamu na heshima ni vitu muhimu sana na pia tamasha la muziki linasaidia kukuza vipaji na ajira na watu wengi wanofaidika kama wapiga viumbo mbalimbali ya muziki Waandaaji na wauzaji na wafanya biashala mbali na walinzi pia Hii inaonesha kuwa muziki si burudani tu mbali ni chanzo, chakipato na maendeleo ya jamii Baada tamasha kuisha nilirudi nyumbani nikiwa na kumbumbu mzuli sana Nilisi furahaa nikiwa na nyimbo kichwani na tabasamu usoni Uzoefu ulinifanya nipende zaidi muziki na kutasimini nguvu yake katika kuleta furaha na kunganisha watu Kwa kumalizia ningependa kusema kwamba kwenda kwenye tamasha la muziki ni uzoefu wakipekee nawakukumbukwa. Ni nafasi ya kupumzika, kujifunza, kukutana na watu wapya na kufulaiya sana. Tamasha la muziki ilinaonesha kuwa muziki ni zaidi ya sauti. Nguvu iliyoguza mioyo yetu, mioyo ya watu na kuleta furaha.

Mahusiano kati ya vijana na wazee ni jambo muhimu sana katika maisha na katika jamii kwa ujumla. Wazee ni azina ya hekima uzoefu na historia ya familia na jamii. Leo ningependa kuzungumzia mahali pa mahusiano yangu na wazee wangu. Na kwa nini mahusiano hayo ni ya thamani kubwa Mahusano yangu na wazee wangu yanajengwa juu ya heshima Tangu nikiwa mdogo nilifundishwa kuwaheshimu wazee kusikiliza wanachosema na kuwatathmini Napozungumza na wazee wangu najitahidi kutumia lughaa ya heshima na kuonesha adabu kwa sababu Naamini heshima ujenga mausiano mazuri pia nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu Ninajifunza mambo mengi kutoka kwao wazee wana hadithi mbalimbali za maisha, uzoefu wa kazi, ndoa, malezi, na changamoto walizopitia Ninapowasikiliza napata mafunzo ambayo Si rahiisi kuyapata vitabuni au shuleni Ushauri wao unisaidia kufanya maamuzi kuwa katika maisha yangu ya sasa na ya baadae Zaidi ya hayo mahusiano yangu na wazee wangu yanajengwa juu ya upendo na mawasiliano Napopata nafasi ya kujaribu kuwasiliana nao kuwajulia hali na kutumia muda nao Wakati mwingine kukaa tu na kuzungumza nao huwapa falaja na kufunifanya nijisikie fulaha Hii inafundisha kuwa upendo hauhitaji vitu vikubwa, bali muda na moyo wa kujali. Ata ivo, si wakati wote mahusiano huwa rahisi, kuna wakati mwingine kuna tofauti za mawazo kati ya vijana na wazee. Wazee wana mtazamo wao wa maisha, na vijana pia wana mawazo yao. Lakini ninajifunza kutumia subila na mazungumzo ya heshima. Ili kuelewana hii hunifundisha uvumilivu na busala katika kushugulikia mambo tofauti. Mahusiano yangu na wazee wangu pia hunifundisha samani ya mila na tamaduni Kupitia wao, ninajifunza historia ya familia, desturi na maadili ya jamii yetu. Hii, inanisaidia kujitambua na kujivunia utambulisho wangu. Zaidi ya hayo, ninajifunza umuhimu wa kuwajali wazee wazee, wanahitaji upendo msaada na heshima. Hasa, wanapokuwa dhaifu. Kuwasaidia katika mambo madogo kama kazi za nyumbani, kuwasindikiza hospitalini au kuwasikiriza. Kunaleta, balana na furaha. Kwa kumarizia, mahusiano yangu na wazee ni heshima.

Matunda ni zawadi muhimu kutoka kwa maumbile, yanatusaidia kupata virutubisho, kutunza afya, na kutupa nguvu za mwili. Moja wapo, ya njia rahisi na tamu ya kufurahia matunda ni kupitia juisi zake. Kila mtu ana aina ya juisi ya matunda anayoipenda kulingana na ladha yake na mazoea yake Leo ningependa kuzungumzia juisi ya matunda ninayoipenda zaidi na sababu zinazo nifanya niipende. Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya embe sababu kubwa ni ladha yake tamu na harufu yake nzuri Kila ninapokunywa juisi ya embe nahisi furaha nalala Juisi hii hunikumbusha msimu wa matunda. Joto la jua na nyakati nzuri za utoto ambapo tulikuwa tukila embe moja moja kutoka mtini Kwanza kabisa napenda juisi ya embe kwa sababu ina ladha ya asili na inaburudisha sana ikiwa ni baridi hunipa raha hasa wakati wa joto kali. Pia juisi hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mchangamfu Hasa baada ya kufanya kazi au shughuli nyingi. Juisi ya embe ni nzuri kwa sababu ina faida nyingi kiafya. Embe ina vitamin muhimu katika katika vitamin A na C ambazo huimarisha kinga ya mwili na kulinda macho Embe li na vitamin muhimu sana ambayo ni A na C ambazo vitamin hizi husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kulinda macho. Kwa kunywa juisi ya embe Mara kwa mara Ninahisi nachangia afya yangu kwa njia rahisi na tamu. Zaidi ya hayo, Juisi ya embe ni rahisi kutengeneza nyumbani unahitaji tu embe Lililoiva vizuri, maji kidogo au maziwa na wakati mwingine, sukari ndogo kulingana na ladha yako. Hii hunifanya nipende zaidi juisi ya embe kwa sababu najua ninachokunywa ni safi na salama. Hata hivyo napenda juisi nyingine kama juisi ya chungwa nanasi au tikitimaji. Kila moja ina ladha na faida zake. Lakini kati ya zote juisi ya embe hunigusa moyo wangu Kwa sababu inanikumbusha ladha nzuri ninayoipenda sana. Kwa kumalizia Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi Juisi ya embe Kwa sababu ya ladha yake tamu faida zake faida zake kwenye afya yangu na kumbukumbu nzuri inazo niletea. Juisi Sio tu kinywaji bali ni sehemu ya furaha na afya. Ningependa kuwashauri wengine wajitahidi kunywa juisi za asili Badala ya vinywaji vyenye kemikali nyingi ili kuishi maisha yenye afya na nguvu si la.

Kulima bustani ni shughuli muhimu na ya kufurahisha sana katika maisha ya kila siku. Bustani inaweza kuwa ndogo au kubwa. Lakini mchango wake kwa maisha ya binadamu ni mkubwa. Leo ningependa kuzungumzia mapenzi yangu ya kulima bustani. Faida zake na na mafunzo niliyopata kutokana na shughuli hii Mimi binafsi napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na furaha ya kipekee sana. Ninapokuwa bustanini nikiwa na udongo mikononi nahisi kama niko karibu zaidi na maumbile. Ni wakati ambao hunisaidia kusahau msongo wa wazo na changamoto za kila siku Kwanza kabisa kulima bustani hunifundisha uvumilivu na nidhamu mimea yote mara moja inahitaji muda, maji, jua na uangalizi Kupitia bustani nimejifunza kusubiri matokeo kwa subira na kufanya kazi kwa bidii. Hata kama matokeo hayonekani mara moja, haya ni mafunzo muhimu sana katika maisha. Kulima bustani hunisaidia kuishi maisha yenye afya. Kupanda mboga kama vile mchicha, nyanya, vitunguu, au matunda hunipa chakula safi na salama. Najua ninachokula kimetoka wapi na jinsi kilivyolimwa Pia kazi ya bustani hunipa mazoezi ya mwili ambayo husaidia kuhimarisha afya yangu. Na zaidi ya hayo bustani hunifundisha kuheshimu mazingira. Ninapolima najifunza jinsi ya kutumia maji kwa busara kutunza udongo na kuepuka matumizi makubwa ya kemikali. Hii hunifanya nijiskie kuwa sehemu na kulinda mazingira na kuishi kwa usawa na maumbile. Pia kulima bustani huimarisha ushirikiano na familia au ya mimi. Mara nyingi watu hulima bustani kwa pamoja wakishirikiana kazi na kugawana mazao. Hii hujenga umoja, upendo na mshikamano Watoto pia hujifunza mapema, umuhimu wa kazi na samani ya chakua Hata hivyo, bustani kulima bustani pia kuna changamoto zake. Kama vile wadudu, ukame, magonjwa mbalimbali yanayoikumba mimea Lakini, changamoto hizi hunifundisha kutafuta suluhisho, kujifunza kutokana na makosa na kutokata tamaa. Kila tatizo linakua na funzo jipya. Kwa kumalizia, napenda kulima bustani kwa salabu hunipa furaha, afya, mafunzo ya maisha na heshima kwa mazingira. Bustani sio tu chanzo cha chakula, bali ni darasa la maisha. Ningewashauri watu wengine watu wengine zaidi kujaribu kulima bustani Hata kama ni ndogo kwa sababu faida zake ni kubwa sana kwa mtu binafsi na kwa jamii.

Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Mazingira gani ya kazi ninayapendelea? Mazingira ya kazi yana mchango mkubwa sana katika mafanikio ya mfanyakazi au mwanafunzi. Mazingira mazuri ya kazi, huongeza ufanisi, furaha na motisha ya kufanya kazi kwa bidi. Leo ningependa kuzungumzia mazingira ya kazi ninayopendelea na sababu zinazonifanya niyaone kuwa muhimu katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale utulivu na mpangilio mzuri. Napenda kufanya kazi mahali palipo safi, pasipo na kelele nyingi na penye mpangilio wa vifaa. Utulivu hunisaidia kuzingatia kazi yangu vizuri, hupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ubunifu. Pili, napenda mazingira ya kazi yenye ushikiriano na heshima. Kufanya kazi na watu wanaoji wanaoheshimiana, wanaosaidiana na wanaowasiliana vizuri hunifanya nijisikie kusaminiwa mazingira haya hunipa uhuru wa kutoa mawazo yangu bila ya kuwa na hofu yoyote, kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wengine. Zaidi ya hayo napendelea mazingira ya kazi yenye mawasiliano ya wazi. Nina Ninapofahamu malengo ya kazi, majukumu yangu na matarajio ya viongozi nafanya kazi kwa kujiamini zaidi. Mawasiliano mazuri hupunguz hupunguza migogoro, makosa na kuchanganyikiwa kazini. Pia napenda mazingira ya kazi yanayosamini maendeleo nafsi na kujifunza mahali panapotoa fursa za mafunzo, ushauri na kukuza ujuzi hunipa motisha ya kuboresha uwezo wangu najisikia kuwa sehemu ya taasisi inayojali mustakabali wa wafanyakazi wake. Hata hivyo mazingira ya kazi yanapaswa pia kuwa na usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Napenda mazingira yanayorusu muda wakupumzika, likizo na ratiba. Inayozingatia afya ya akili na mwili. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka au kuchomeka kutomoka kwa kuchomeka moyo Zaidi ya yote napenda mazingira ya kazi yenye uongozi mzuri Kiongozi aneyesikiliza anayetoa mwelekeo na anayehimiza juhudi ya kujenga mazingira chanya. Uongozi mzuri hunifanya nijisikie salama, kusaminiwa na tayari kuchangia mawazo yangu na maendeleo yangu kwa pamoja. Kwa kumalizia, mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yenye utulivu, heshima, ushirikiano, mawasiliano mazuri, fursa ya kujifunza, usawa wa maisha na uongozi bora. Mazingira kama haya huleta huleta si tu mafanikio ya kazi bali huleta furaha na ustawi wa mtu binafsi. Ninamini tukijenga mazingira mazuri ya kazi kwa ya kazi tunajenga watu wenye furaha na taasisi zenye ma.

Natumia program zipi mara nyingi katika dunia ya sasa teknolojia, program za simu na kompyuta zimekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku Programu hutusaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na hata kujiburudisha karibu kila mtu ana programu anazo tumia mara nyingi Kuringana na mahitaji yake Leo ningependa kuzungumzia program ninazozitumia mara nyingi na jinsi zinavonisaidia katika maisha yangu ya kila siku Kwanza kabisa program ninaoitumia mara nyingi ni WhatsApp Program hii inanisaidia kuwasiriana haraka na familia na marafiki na wengine na wenzangu wa kazi au shure Kupitia WhatsApp naweza kutuma ujumbe, picture, sauti au video na hata kufanya simu za video Hii hunifanya nijisikie karibu na watu wangu hata kama nipo mbali Program nyingine ninoyoitumia sana ni YouTube, YouTube sio kwa ajili ya burudani tu bali ni chombo kikubwa cha kujifunza nimetumia YouTube kujifunza mambo mengi kama masomo, ujuzi wa kazi na maarifa mbalimbali video unifanya nierewe kwa ulaisi zaidi kuliko kusoma pekeake Pia natumia mara nyingi Google au program za utafutaji Ninapokuwa na swali au nahitaji taarifa flani Google hunisaidia kupata majibu kwa haraka Kupitia programu hii naweza kujifunza afya, elimu, teknolojia na habari za kila siku Hii imenisaidia kupanua maarifa yangu kwa kiwango kikubwa Programu nyingine muhimu ninayoitumia mara kwa mara ni Facebook Programu hii hunisaidia kuwasiliana na watu wengi kwa wakati hupata habari na kushiriki mawazo au uzoefu wangu Pia Facebook hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine kupitia makundi na kulasa mbali mbali Zaidi ya hizo natumia pia programu za kazi au masomo. Kama vile Google Docs au Zoom programu hizi hunisaidia kuandika, kushirikiana na wengine na kuhudhulia mikutano au masomo yanoendeshwa mtandaoni. Zinaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi ata nikiwa nyumbani ata hivyo ninajifunza kutumia programu hizi kwa busala na nidhamu Najua matumizi kupita kiasi na naweza kupoteza muda au kuathili afya yangu Kwa hivyo, najitahidi kupanga muda wangu na kutumia program kwa marengo mazuri Si kwa burudani tu kwa kumalizia Program ninazozitumia mara nyingi ni zile zinazonisaidia kuwasiliana, kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi teknolojia ni zana nzuri sana kama itatumika kwa njia sahihi Ninaamini kwa kutumia programu kwa busara tunaweza kuboresha maisha yetu kuongeza maarifa na kufikia marengo yetu kila.

Michezo ni semu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Michezo utusaidia kuburudika kuimalisha afya ya mwili na akili. Pamoja na kujienga nizamu na ushirikiano. Kila mtu anaina ya mchezo anaopenda na au anautamani kujaribu. Kulingana na mazingila na maslai yakel eo ningependa kuzukumzia. Michezo ambayo ngependa kujaribu siku za usoni na sababu sinazo nifanya nivutiwe nao michezo ambayo ngependa kujaribu ni kuogelea kitara muhinga watu wengi uogelea kwa burudani kuogelea kama mchezo wa mazoezi na mashindanu ni jambo linaloitaji ujasili mafunzo na nidhamu Nimekua nikifutiwa na mchezo huu kwa sababu unahusisha mwili mzima na usaidia sana kuimarisha afya Kwanza kabisa ningependa kujaribu kuogelea kwa sababu ni mchezo unosaidia afya kwa kiwango kikubwa. Kuogelea uimalisha misuri, moyo na mapafu bila kuumiza mwili. Tofauti na mchezo mingine kuogelea upunguza hatari majera kwa sababu mwili uwa juu ya maji. Pili mchezo wa kuogelea unifundisha nizamu na uvumiliu. Iliwe muogelea mzuri unaitaji mazoezi ya mara kwa mara na uvumilivu wa hali juu. Ili ni somo muhimu pia katika maisha kila siku kwani. Mfanikio yote yanaitaji subira na juhudi. Zaidi ya hayo kuogelea unisaidia kushinda hofu watu wengi uogopa maji marefu. Nami pia ni naofu ndogo. Kwa kujaribu mchezo huu ningeweza kujifunza kuyamini na kushinda hofu zangu. Hii inge nisaidia pia katika kukabiliana na changamoto nyingine maishani. Pia kuogelea ni mchezo unaufundisha umakini na utulivu wa akili. Unapokuwa ndani ya maji, unaitaji kuzingatia pumzi zako na muendo wa mwili. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujiskia kuwa mtulivu zaidi. Ata hivo ningependa kujaribu mchezo huu kwa mandalizi mazuli na usalama Ningependa kupata mafunzo kutoka kwa mwalimu kutumia vifaa sahii na kuanza hatua kwa atua usalama ni jambo muhimu sana katika mchezo yote Wakumalizia mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wakogelea Kwa sababu unasaidia afya, fundisha, nidhamu, nga ujasiri na usaidia akili kuwa tulivu Ninaminikuwa kujaribu mchezo mpya ninjia nzuri ya kujijua zaidi kukuza kivipaji na kuhishi maisha yenye afya.

Unapiga picha marangapi katika maisha sasa, upigaji picha umekua sehemu ya kawaida sana ya maisha ya kila siku Kupitia picha, tunaweza kuifadhii kumbukumbu, kushiliki furaha na kuelezea hiisi zetu bila maneno mengi, kila mtu anasababu na muda wake kupiga picha Leo nigependa kuzungumzia ni marangapi na piga, na ni kwanini. Kwanza kabisa na piga, picha, kulingana na tukio au hali. Sio kila siku na piga picha nyingi, lakini kuna pokua na tukio muhimu kama sherehe, safari au mkutano wa kifamilia na piga picha mara nyingi zaidi. Hii ni kwa sababu nataka kuifadhii kumbu kumbu ambazo nitazikumbuka kwa muda murefu. Pili napiga picha mara nyingi inapokutana na kitu kizuli au chakipekee. Inaweza kuwa mandhari nzuli ya asili, jengo la kuvutia au tukio la kawaida lilionekana kwa namna ya kipekee. Wakati mwingine, picha moja inaweza kuonyesha uzuri ambao macho hayawezi kuelezea kikamilifu. Zaidi ayo, teknolojia imenifanya ni pige picha kwa ulaisi zaidi. Kupitia simu za kisasa, kupiga picha sasa ni rahisi na haraka. Hii hunifanya ni pige picha mara nyingi zaidi kuliko zamani. Kwa sababu sitaji kamera maalumu simu yangu ipo karibu muda wote Atahivo na jitahidi kupiga picha kwa kiasi na kwa lengo Sipendi kupiga picha kila kitu na bila mpangilio Kwa sababu wakate mwingine inaweza kunifanya nisifuraiye tukio lenyewe Ninamini ni muhimu kuhishi tukio kwanza. Ninaamini ni muhimu kuona tukio kwanza alafu kupiga picha ili kulikumbuka baadae. Pia napiga picha ili kushiliki na wengine. Kupitia picha naweza kushiliki furaha yangu na marafiki familia walioko mbali. Picha huweza kuleta mazungumzo, picheko na hisia za ukaribu ata kwa watu waliotengana kwa mbali. Kwa upande mwingine napiga picha pia kwa ajili ya kujifunza na kujiboresha Nikipiga picha mara kwa mara na jifunza na mna ya kuangalia vitu kwa jicho la ubunifu zaidi Hii hunisaidia kuona uzuri katika mambo madogo madogo ambayo watu wengi huyapuza Kwa kumalizia, napiga picha marachache au maranyingi. Iyo ni kulingana na tukio, mazingira na lengolangu. Upiga jipicha, sio tukubonyeza kamera. Bali, ninjia ya kuhifadhi kumbukumbu, kushiliki hisia na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Na ninaamini tukitumia upiga jipicha kwa busara tunaweza kufurahia maisha zaidi na kuifadhi kumbu kumbu nyingi zenye thamani.

Maendeleo ya jamii ni jambo muhimu sana kwa maisha ya kila siku ya watu wote. Jamii iliyoendelea huleta maisha bora, usalama na matumaini kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kila mtu anandoto na matarajio yake kuhusu aina ya maendeleo anayotamani kuyaona katika jamii anayoishi. Leo ningependa kuzungumzia maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii yetu. Na kwanini ninaona ni muhimu Kwanza kabisa ningependa kuona maendeleo katika elimu. Elimu ni msingi wa maendeleo yote. Ningependa kuona shule zenye vifaa vya kutosha, walimu wakutosha na waliopata mafunzo mazuri. Pamoja na mazingila mazuri ya kujifunzia. Elimu bora huwasaidia watoto na vijana kujenga maarifa, nidhamu na uwezo wa kujitegemea baadaye. Maisha baadaye maishani Pili ningependa kuona maendeleo katika huduma za afya jamii yenye afya njema huweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Ningependa kuona hospitali na vituo vya afya vilivyo karibu na watu na vyenye dawa za kutosha, na wahudumu afya wanahudumia wagonjwa kwa huruma na kwa upendo na pia kwa kuwaheshimu afya njema huleta amani na kupunguza mateso kwa familia nyingi. Tatu ningependa kuona mendeleo ya kiuchumi. Hasa kwa sisi vijana na wanawake fursa za ajira mikopo, midogo na mafunzo ya ujasiriamali. Ni muhimu sana, jamiii yenye watu wanaoweza kujipatia kipato upunguza umaskini na kuwaarifu na kuongeza ustawi wa watu wake Zaidi ya hayo, ningependa kuona maendeleo katika miundombinu kama barabara maji safi na umeme Mindombinu mizuri uwezesha biashara kukua watoto kufika shuleni kwa urahisi na wagonjwa kufika mahospitalini kwa wakati. Maendeleo haya uongeza kasi ya maendeleo mengine yote. Pia ningependa kuona maendeleo katika ulinzi wa mazingira. Jamii pia inapaswa kujali mazingira kwa kupanda miti, kuthimbiti, takataka na kutumia rasilimali tulizopewa kwa busara kulinda mazingira ni kulinda maisha yetu na afya zetu na vizazi vijavyo. Zaidi hayo, ningependa kuona maendeleo katika mshikamano na maadili ya jamii. Jamii yenye upendo heshima na ushirikiano huleta amani Ningependa kuona watu wakisaidiana, kusikilizana na kutatua migogoro kwa amani badala ya vurugu. Kwa kumalizia maendeleo ningependa kuyaona katika jamii ni elimu bora, huduma nzuri za afya, fursa mbalimbali za kiuchumi, miundombinu, imara, ulinzi wa mazingila na mshikamano wa kijamii. Maendeleo haya hayaji kwa mtu mmoja bali kwa ushirikiano wa kila mwanajamii. Ninaamini, tukifanya kazi mamoja, tunaweza kujenga jamii, bora, salama na yenye matumaini.

Televisheni au TV ni moja ya njia kuuza burudani na marifa katika maisha yetu ya kila siku. Kupitia televisheni tunaweza kujifunza mambo mapya, kuburudika na kuunganishwa na dunia. Kila mtu ana aina ya kipindi anakipenda kulingana, na raza, maslahi na umri leo ningependa kuzungumzia kipindi cha televisheni ninachopenda na kwanini nakipenda? Kwanza kabisa, kipindi ninachopenda ni kipindi cha elimu na maarifa Napenda kipindi kinachonifundisha jambo jipya au kunipa ufahamu kuhusu sayansi, historia au ata mazingira kwa mfano kipindi kinaonyesha wanyama pori, manzali ya nchi mbalimbali au mbinu za kisayansi kinafundisha mengi. Kila kila ninapoangalia kipindi kama hicho na hisi ninapanua maarifa yangu na kuelewa dunia kwa njia tofauti pili na penda vipindi vya burudani vyakuchekesha. Hii ni kwa sababu hupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kupumzika baada ya masomo au kazi, kipindi kilicho na vichekesho, michezo au mashindani madogo madogo kina nifanya nitabasamu na kushilikiana furaha yangu na familia au marafiki burudani ni muhimu kwa afya ya akili na furaha ya kila siku Zaidi ya hayo napenda vipindi vya muziki au tamaduni Kupitia vipindi hivi naweza kujua nyimbo mpya aina za muziki kutoka sehemu tofauti na hata mila na desturi za tamaduni mbali mbali hii inanifanya nijisikie karibu zaidi na dunia na watu wake huku nikiburudika pia Pia kipindi cha televisheni au tv nachopendelea lazima kiwe na fahamu na cha heshima kiwe kinafahamu kiwe kinachoelimisha na chenye heshima Hii ni kwa sababu napenda kushiriki na familia bila kuhesabiwa kuwa kipindi hicho si salama au kinachofaa kwa umri au kinapingamizi la umri Napenda vipindi vinavonifundisha maadili mema mshikamano na kuwahimiza watu kuwa bora zaidi Ata hivyo pia kuchagua muda sahi wa kuangalia tv au televishen siyo kila wakati. Napenda kuangalia kila kitu kwa sababu ni muhimu kusoma, kufanya kazi au kucheza. Kuangalia vipindi kwa mpangilio kunasaidia kuhakikisha napata burudani na maarifa bila kupoteza muda muhimu. Kwa kumalizia kipindi cha televisheni ninachopendelea ni kile kinachonifundisha, kuniburudisha na kunipa maarifa mapya. Kuangalia televisheni au tv, siyo tu bali, siyo tu burudani bali pia ni njia ya kujifunza, kuburudika na kushirikiana furaha na wengine. Ninaamini kuwa, kila kipindi kizuri, cha tv au televisheni kinaweza kubadilisha mtazamo wetu. Kuongeza ujuzi na kutufundisha maadili mema.

Popcorn ni moja wapo ya vyakula vinavopendwa sana na watu wa lika zote ni kitafunwa halisi, chepesi na kinachoweza kufulaiwa katika hali mbali mbali. Kwa muda wa burudani, sinema au ata wakati wa mapumziko. Napenda kula popcorni kwa sababu ina laza nzuri na halisi Popcorni aina laza tata lakini kuongeza chumvi sukari au siagi ili iwe tamu zaidi. Laza hii, laisi hunifanya nifulai kula popcorn wakati wa burudani au ata kama kitafunwa cha haraka wakati ninanjaa kidogo Pili, popcorn ni kitafunwa kinachofaa kwa wakati wa burudani Wakati wa kuangalia cinema au kipindi cha televisheni au tv Popcorn ni mlingano bola wa fulaha na burudani Inakufanya ujisikie fulaha na mara nyingi upatikana kwa ulaisi Napenda kuona sinema uku nikila popcorn Kwa sababu inachangia isia nzuri na kumbukumbu za fulaha Zaidi ya hayo popcorn ni laisi kuliwa na kuibeba Hii inanifanya iwe kitafunwa kinachofaa Hii inafanya kiwe kitafunwa kinachofaa kwa shule, safari, au mikutano midogo Popconi inapatikana kwa kiasi kidogo, au kikubwa Hivo inaweza kushilikishwa na familia na marafiki au kushilikiana na familia na marafiki kushilikiana popcorn uongeza mshikamano wa fulaha pia napenda popcorn kwa sababu inanipa kumbukumbu nzuri, kila ninapokula popcorn, ninakumbuka wakati wa sinema na marafiki au familia, afla za sherehe na afla ndogo ndogo za fulaha. Kila kipande cha popcorn ni sehemu ya kumbukumbu, nzuri, nafulaha ya maisha. Hata hivo napenda kula popcorn kwa kiasi. Ni muhimu si kula kupita kiasi hasa zire zenye chumvi au sukari nyingi. Kwa hivo napenda kula popcorn kama kitafunu cha fulaha na sio kama lishe kuu. Kwa kufanya hivyo, ninafurahia bila kuwasili.